Kiongozi mzuri anahitaji kuwa na mchanganyiko wa maadili, ujuzi na mtazamo chanya. Sifa za kiongozi mzuri ni kama vile uadilifu, maono mazuri, uwezo wa kusikiliza, uwajibikaji, uamuzi mzuri, mawasiliano bora, huruma, unyenyekevu, ujasiri na uwezo wa kuhamasisha mambo.

Naam mimi binafsi naenda mahali kwa ibada mara moja kila wiki. Hata hivo kilicho muhimu si mara ngapi ninaenda ibadani bali maana na mchango kwa ibada hiyo katika maisha yangu ya kiroho, kimaadili na katika jamii.

Na napenda zaidi vipindi vya televisheni vinavyoburudisha na kufurahisha kwa mfano napenda vipindi vya kuigiza vichekesho vipindi vya elimu vipindi vya mashindano au vipaji na pia habari.

Ndiyo nimewai kuenda kwenye tamasha la mziki. Tamashani kuna nguvu na furaha ya kipekee. Ulete wa rupa moja na kusherekea mziki pia uwacha kumbukumbu zizovu utika maishani.

Naam, njia ya usafiri wa kila siku hutegemea umbali, muda na gharama. Kwa mfano, kwa safari fupi na ya afya, mimi hutembea kwa miguu. Wakati mwingine, mimi hutumia matatu au basi. Na wakati ninapokuwa na haraka, mimi hutumia pikipiki.

Ninapenda sana mwezi wa disemba. Hii ni kwa sababu ni mwezi wa sikukuu na mapumziko. Hivyo. Husaidia kutenga muda wa kukaa na familia. Pamoja na marafiki. Pia ni mwezi ambao. Una hali ya kusherehekea na kutafakari mwaka uliopita. Na pia ku. Unapata fulsa ya kutembelea uwapendao.